Napendelea kufanya kazi vizuri zaidi, katika vipindi vya mapema asubuhi, hadi alasiri ya mapema. Kwa sababu akili ni makini, nguvu za mwili ziko juu na mtu bado hana uchovu mkubwa. Hata hivyo, wakati mwingine usiku wa mapema, hasa ikiwa kuna utulivu na hakuna kelele. Pia napata umakini na ubunifu zaidi. Hii ni nzuri kwa kazi zinazohitaji kufikiria sana au kuandika kwa undani.